Ndiyo, mimi napenda kuvaa vipuli, lakini sipendi vile vikubwa sana. Napenda vile vidogo vya viringo au vila dhahabu nyepesi. Hasa nikivaa nguo za kawaida au nikitoka mahali pasipo rasmi. Vinanifanya nijisikie nadhifu bila kujitahidi sana. Kuna siku unahisi sitaki kuvaa chochote, lakini kuna siku nikivaa vipuli najihisi nimekamilika kabisa. Pia napenda vipuli vya kimatamaduni, wakati wa sherehe au hafla maalum. Vina mvuto wake na vinanifanya nijisikie. Karibu na utamaduni.

Ndiyo, napenda sana kulima bustani. Kuna utulivu fulani, unapogusa udogo, kupanda bengu na kuzitunza hadi zikue. Kuona mimea ukimea kwa juhudi zako, unaleta furaha na kuridhika sana. Bustani pia ufundisha subira na uajibikaji, uwezi kwa kuharakisha mmea ukue, lazima ufuate muda wake. Na zidi ya yote, kula mboga au matunda ulivyojilimia mwenyewe huwa na ladha tofauti sana.

Ndiyo, napenda kukimbia, hasa kukimbia kwa utulivu wa asubuhi au jioni. Inanisaidia kusafisha mawazo, kupunguza msongo wa mawazo, na pia kupumua mwili nguvu mpya. Hata kama ni kukimbia umbali mfupi, ile hali ya pumzi na mwendo wa miguu inaleta amani fulani. Sipendi kukimbia kwa mashindano sana, bali kwa afya ya kujitunza. Wakati mwingine nakimbia nikisikiliza muziki, wakati mwingine nakimbia, kabisa nikiangalia mazingira.

Napendelea chakula kisicho na mafuta sana sababu ni kwamba chakula kilicho kidogo kwa mafuta kina ladha safi na unahisi mwili unaridhika bila kusumbuka. Lakini pia napenda chakula chenye mafuta kidogo mara chache. Hasaa pale unapohitaji ladha zaidi au raha ya kila kitu kilicho tamu na kinachohuruzisha furahia chakula kamilifu. Kwa mfano, kipande kidogo cha samaki au kuangaa au nyama, yenye mafuta kidogo hakika ni tamu sana. Pia chakula chenye mafuta kiasi inasaidia kwa afya na haileti magonjwa kila mara ukiyazidia na chakula chenye mafuta mengi.

Ndio, najitahidi kugawanya taka zangu kadri inavyowezekana. Zile zinazo oka kama mabaki ya chakula nazitega na zile zilizo kama plastiki au makaratasi na zihifadhi tofauti. Nafanya hivyo kwa sababu inanisaidia kuweka mazingira safi na pia najua taka zingine zinaweza kutumika tena au kuchangatwa badala ya kupata ovyo. Si kila wakati inakuwa rahisi lakini nikikumbuka nafanya hivyo kwa njia na nia njema.

Shughuli inayonipendeza zaidi ni ile inayochanganya utulivu na ubunifu. Napenda kusoma na kujifunza vitu vipya, hasa vinavyofungua akili na kupata mawazo mapya ya maisha. Pia napenda kusikiliza muziki, hasa nikitaka kupumzika au kufikiria. Na wakati mwingine kutazama filamu au kusisumulia hadithi, hizo hunifanya nijisikie niko sehemu nyingine kabisa. Kwa kifupi, napenda vitu vinavyonipa amani na hunifanya nifikirie kwa kina.

Napenda sana kujifunza historia. Historia hunifurahisha kwa sababu inanisadia kuelewa kwanini mambo yako jinsi yalivyo leo, kwanzia tamaduni, siasa, hadi maisha ya kila siku. Napenda hasa kusikia hadithi za watu wa zamani, mapambano yao, mafanikio yao, na makosa yao. Inanifanya nijifunze somo bila kulazimika kupitia maumivu yale yale. Pia historia hunipa heshima zaidi kwa waliotangulia na hunifanya nione dunia kwa mtazamo mpana zaidi.

Mie napenda sana mfumo wa Android napenda kwa sababu uko huru wa kubadilika na una uchanganyo zaidi wa simu na unanipa nafasi ya kurekebisha mambo kulingana vile napenda kuanzia appsi mwonekano hadi mpangilio. Androidi pia hunifanya nijisikie niko uhuru kujaribu vitu vipya bila viuzingu vingi. Lakini pia naelewa kwa nini watu wanapenda iOS iko laini na ni salama zaidi.

Napenda kuwa penye utulivu na hewa safi, sehemu ambazo hazina kelele nyingi kwa nafasi ya kufikiria, kupumzika na kujisikia huru. Inawezekana kuwa karibu na maumbile kama bustani, ufikwe au hata nyumbani pahali palipo utulivu. Lakini pia wakati mwingine napenda maeneo yenye watu na uhai kama hali pa burudani, vikao vya marafiki, hasa kama kuna muziki nzuri ama zugomuzo ya kufrahisha. Kwa kiufupi, napenda mchanganyo wa utulivu kwa nafasi au mchangamfu wa kijamii.

Napenda vitu viwili kusimamiwa na kusimamia ila yategemea na hali. Napenda kusimamia kwa sababu inanipa nafasi ya kuelezea timu, kupanga mipango na kuhakikisha kila kitu kimeenda vizuri. Hii inanipa hisia ya kuwa na uhuru na uwajibikaji na kuona mateko ya kazi yangu yanafanikiwa. Lakini pia napenda kusimamiwa kwa wakati mwingine hasa nikipata mtu mwenye uzoefu au mtazamo mzuri. Kusimamia hunisaidia kujifunza mbinu mpya, kupata mungozo na pia kuepuka makosa yasio ya lazima.

Napenda sana wanyama wa asili na marafiki wa nyumbani. Kwa wanyama wa nyumbani, napenda mbwa, paka, kwa sababu wanaonyesha upendo wa kweli uaminifu na furaha kidogo kila siku. Mbwa wanapendwa kwa kwa wanalinda, wanacheza na kucheza, huku paka wakileta utulivu na hisia za amani. Kwa wanyama wa porini, napenda wale wenye rangi na tabia za kuvutia kama tembo, simba, ndege wa rangi nzuri. Wana nifanya nadhamini urembo wa dunia na hekima ya maumbile.

Lengo langu la muda mrefu kazini ni kujijenga kitaaluma hadi kuwa mtaalamu anayeaminika na mwenye mchango mkubwa. Nataka kukuza ujuzi wangu kupata uzoefu mpana na kutumia maarifa hayo kuleta suluhisho zenye manufaa kwa watu na tasisi ninazofanya nazo kazi. Pia nalenga kupata maendeleo ya kazi yanayo niruhusu kuwa na udhabiti wa kifedha kushiriki katika maumizi muhimu na hatimaye kuwasaidia wengine kukua kupitia ushauri au uongozi.

Ninapokutana na kazi ya dharura, kwanza natulia ili nisiwe na msongo wa mawazo. Kisha natathimini haraka ni nini kinahitajika kufanywa mara moja na nini kinaweza kusubiri. Naweka vipaumbele nagawanya kazi katika hatua ndogondogo, halafu naanza na lililo muhimu zaidi. Ili, nahitaji msaada nawasiliana mapema na wahusika wengine ili kushirikiana. Baada ya kumaliza nachukua mda mfupi kutathimini nilichojifunza ili nijitayarishe vyema kwa dharura zinazofuata.

Ninashughulikia udhaifu wangu kazini kwa uaminifu na nidhamu. Kwanza, ninajithamini mara kwa mara ili kutambua maeneo nina hitaji kuboresha badala ya kuyapuuza. Ninapogundua udhaifu fulani, hutazama kama fursa ya kujifunza, si kama kikwazo. Kisha huchukua hatua za vitendo kama kujifunza ujuzi, husikia kuomba ushauri, kutoka kwa watu wenye uzoefu, au kufanya mazoezi zaidi ili kuboresha uwezo wangu. Pia hujipanga mikakati ya kufidia udhaifu kwa mfano kupanga muda vizuri au kutumia zana zinazohaitajia ufanisi.

Ndiyo, mara nyingi ninatumia simu kununua vitu hasa kwa uraisi na haraka. Hii pamoja na kununua bidhaa matandaoni, kulipa huduma au kufanya malipo ndogo kama chakula, usafirishaji au huduma za kitrokoniki. Napenda kutumia njia salama za malipo kama malipo ya trekoloniki au apsi. Zinazothibitisha manunuzi ili kuakikisha usalama wa taarifa zangu. Pia hupanga mapema ununuzi wangu, hulinganisha bei na kusoma maelezo ya bidhaa hili kufanya uamuzi sahihi. Kwa hivo, simu huniakishia manunuzi yangu na kuniacha nikiwa na muda zaidi kwa shuguli zingine.

Mi huwanda ripoti za kazi kwa njia ya mfano na makini ili ziwe wazi sahihi na rahisi kweleweka. Kwanza kwanza kwa kusanya tarifa zote muhimu data matokeo ya kazi na maendeleo ya tukio au mradi. Bada ya hapo, huunda muundo wa ripoti unaojumuisha, utangulizi, uelezo lengo la ripoti. Sehemu maelezo ya kina inaojumuisha matokeo au chambuzi au hitimisho au mapendelekezo yanofuata. Wakati kukwandika, huchukua muda kwa kikisha mandishi ni wazi, maeneo ni sahihi na tarifa zote zinalewezika kwa mpangilio au unaofa. Pia napenda kutumia grafu, jeduali au mchoro katha pale napohitaji ili kwakikisha uelewa wa data.

Ndiyo, napenda sana kutembea kwa miguu. Kutembea si tu kwa zoezi la mwili, bali pia ni njia nzuri ya kupumzisha akili na kupunguza msongo wa mawazo unaojitokeza kutokana na shughuli za kila siku. Wakati wa kutembea, ninapenda kuangalia mazingira yanayo nizunguka, mara miti, majengo, barabara au watu ambao hunipa hisia ya utulivu na kuunganisha zaidi na dunia inayozunguka. Aidha, kutembea kwa nisaidia kufikiri kwa utulivu, kupanga mawazo au hata kutafukutua changamoto binafsi na zakazi.

Ninapenda chai sana. Mara nyingi ninapenda kuandaa chai asubuhi au jioni. Mara nyingi huchukua chai ya kijani au chai yenye rangi nyeusi na kuongezea kidogo maziwa au asali ili kuipa ladha na tamu. Mara nyingine napenda kuongeza kidogo tangawizi au mdalasini kwa ajili ya harufu na ladha zaidi. Mimi hupenda kunywa chai kwenye mazingira tulivu kama kwenye kona ya faraja, nyumbani au kwenye bustani. Bila chai huwa naona kama kuna upungufu wa masisimiko kidogo na mara nyingi hufanya niwe na hisia ya kutokuwa na nguvu au makini wa hali ya juu. Kwa jumla, chai ni sehemu muhimu kwa utaratibu wangu wa kila siku.

Ndiyo, ninahifadhi vitu vya dhamani hasa vinavyo husiana na kumbu kumbu au yale yanaokuwa na manufaa makubwa. Kwa mfano, huchukua tafadhali na kuifadhi fedha, nyaraka muhimu na vifaa vya kitekloniki kwa usalama. Pia, uthamini na kuifadhi vitu vya kihisia kama picha, zawadi au kumbu kumbu za familia kwa sababu hunisaidia kumbuka matukio mukimu na watu wa karibu. Napohifadhi vitu hivi, hupanga mahali pazuri, salama na rahisi kupata, ili kuwepuka kupotea au kuharibiwa. Hii pia hunisaidia kuwa na utaratibu, usalama na amani ya akili kuhusu mali zangu na kumbukumbu zangu muhimu.

Ili kuandaa kwa mkutano kwanza huchambua lengo la mkutano na mada zitakazojadiliwa. Hi unisaidia kuelewa taarifa gani au maandalizi ya nayohitaji kabla ya mkutano. Baada ya hapo kuanda mailezo au nyaraka muhimu kama ripoti, takwimu a hoja za kujadili na kuwakikisha kila kitu kwenye mpangilio unaufaa. Pia upanga mawazo yangu kabla ili niweze kuzungumza kwa ufasaha na kutoa maoni yenye tija. Muzika.